Swali la kuhamasisha. Je, kifaa kindogo kama saa, kinaweza kuadhiri nidhamu, mtazamo wa muda na namna tunavyo endesha maisha yetu ya kila siku. Ndiyo, ni navaa saa. Na kwangu mimi saa si pambo tu lamkononi, bali ni chombo muhimu kinacho nisaidia kuishi kwa mpangilio, uwajibikaji na utulivu wake. Kuvaa saa kumekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu inanisaidia kuelewa na kuheshimu muda. Jambo ambalo nilamsingi sana katika kazi na maisha binafsi. Kwanza kabisa, kuvaa saa hunisaidia kuthibiti muda wangu vizuri. Badala ya kila mara kutoa simu kuangalia muda. Saa hunipata taarifa ya haraka na rahisi, hii inanisaidia kubaki makini kwenye kile ninacho fanya bila kwa kuvurugwa na taarifa au ujumbe mwingine wa simu. Kwa njia hii, saa hunifanya niwe na makini zaidi na kupunguza matumumizi yasiyo ya lazima ya simu. Pili, saa imenijengea nidhamu na uwajibikaji, napo jua nina saa mkononi huwanina na jitahidi kuheshimu muda. Kufika kazini kwa wakati, kuhudhuria mikutano bila kuchelewa na kumaliza majukumu kwa muda uliopangwa. Saa hunikumbusha kuwa muda hawezi rudi hivyo kila dakika inadhamana thamani yake. Hii inanifanya ni pange siku yangu kwa makini zaidi. Kwa upande wa mtindo, saa pia si sehemu ya mwonekano ana utu wangu aina ya saa unayovaa inaweza kuoenyesha haiba yako. Iwe ni ya kawaida ya michezo ua ya kizazi. Kwangu napenda saa hivyo lahisi lakini yenye mvuto wa kitaaluma. Kuvaa saa hunifanya nijisikie nimekamilika na kujiamini zaidi. Asa ninapo kuwa katika mazingira ya kazi au mikutano muhimu. Kihisia, kuvaa saa hunipa utulivu wa akili. Ninapo jua muda na ninathibiti ya ratiba yangu nahisi nimepunguza presha na wasiwasi. Badala ya kuhisi kama muda unanitoroka nahisi kama ninasimamia, hii hunisaidia kufanya maamuzi bora na kuishi maisha yenye uhiano zaidi. Pia saa imenisaidia kujifunza thamani ya kupanga mapumziko. Si kazi tu, bali pia muda wa kupumzika, kula au kuwa na familia, ninapotazama saa nakumbuka kuwa maisha haya, basi kuwa kazi mfululizo bila pumziko. Hivi saa hunisadia si tu kufanya kazi kwa ufanisi, bali pia kuishi kwa afya na furaha. Katika dunia ya kisasa, yenye teknolojia nyingi, watu wengi hutegemea simu kwa kila kitu, lakini kuvaa saa hunipa hisia ya urahisi na uhuru. Si lazima kila kitu kiwe, kidigitali au kiwe na kilele. Saa ya mkono ni kimya, rahisi na haina usumbufu, inakuambia muda tu na kukuruhusu uendelee na maisha yako. Kwa pande wa tabia kuvaa saa hunifundisha kuheshimu muda wa watu wengine. Ninapofika kwa wakati ninaonyesha heshima kwa wale ninaokutana nao. Hii huimarisha muhusiano ya kikazi na kijamii. Na hunijengea taswira ya mtu anaye aminika na anayejali. Kwa kumalizia, ndiyo, ninavaa saa na ninaiona kama rafiki wa karibu wa muda ni kifaa kidogo lakini chenye mchango mkubwa katika maisha yangu. Kimenisaidia kuwa na nidhamu mpangilio kujiamini na utulivu wa akili. Kuvaa saa si tu kujua muda bali ni kuheshimu maisha yenyewe. Kwa sababu muda ndiyo rasilimali pekee.

Ni swali la kuhamasisha, ni nini kinachokufanya kazi ya pamoja iwe yenye mafanikio, vipaji, vya watu, mawasiliano mazuri au mtazomo wa kuheshimiana na kushirikiana. Nimefanya kazi ya kushirikiana na wengine kwa kuzingatia msingi mchache muhimu ambao umenisaidia kujenga timu imara, mazingira chanya ya kazi na matokeo bora. Kwangu mimi, ushirikiano si tu kufanya kazi pamoja, bali ni kushirikiana mawazo kuheshimiana na kwa kuajibika kwa pamoja. Kwanza kabisa, huanza kwa kusikiliza kwa ni makini. Kila mtu au ana mtazamo uzoefu na mawazo la kipekee. Naposhirikiana na wengine hujitahidi kusikiliza kabla ya kuzungumza. Kusikiliza hunisaidia kuelewa maoni ya wenzangu. Changamoto wanazokutana nazo na chango wanayo pesa kutoa hii hujenga hali ya kuaminiana na kufanya kile mtu ajisikie anathaminiwa. Pili, inaamini sana katika mawasiliano ya wazi na ya heshima. Huwa naeleza mawazo yangu kwa wazi bila kudharau wengine. Na pia niko tayari kupokea maoni na marekebisho. Napokosea, hukubali kosa na kujifunza kutoa. Ona nalo, mawasiliano mazuri hupunguza migongano na husaidia timu kuelekea lengo moja kwa uelewano. Tatu, najitahidi kuelewa kuvu na udhaifu kila mshirika wa timu. Kila mtu ana kipaji chake, wengine ni wazuri katika kupanga, wengine kutekeleza na wengine kutatua matatizo. Ninapojua hili huwa rahisi kugawa majukumu kwa njia inayofaa ili kila mtu atoe mchango wake bora. Hii huongeza ufanisi na kuondoa hisia za kushindana zisizo na afya. Kwa upande wa mtazamo na kuguza roho ya umoja na uwajibikaji wa pamoja. Mafanikio ya timu ni mafanio ya kila mtu. Na changamoto za timu ni jukumu la wote, hiyo sijitengi na matatizo wala sijilaumu pekee yangu kwenye mafanikio mtazamo huu hujenga mshikamano na hufanya watu wajitolee zaidi. Kihisia najitahidi kuwa mtu mchangamfu na mwenye kuvumilia tofauti. Si kila mtu ana tabia au kasi sawa ya kufanya kazi, wengine wanahitaji muda zaidi, wengine hupendelea njia tofauti za kufikiri. Kubali tofauti hizi hunisaidia kushirikiana na kwa amani na kuepuka migogoro isi la ya lazima. Pia nahakikisha, ninatoa msaada na motisha kwa wenzangu. Yaani kwa maneno ya kutumia moyo, kusaidia kazi inapokuwa mzito au kusherehekea. Mafanikio madogo ninayojua kwa motisha huongeza mathari ya timu. Timu yenye moyo wa kusaidiana huwa na nguvu zaidi kuliko timu inayofanya kazi kwa mashindano. Katika kutuwa changamoto, hutumia njia ya kushirikiana badala ya kulaumiana. Tunapokutana na tatizo. Lengo langu ni kutafuta suluhisho, si kumtaftia ukosoaji. Hii huweka mazingira salama ya kazi, ambayo watu hawana hofu ya kutoa mawazo au kukiri makosa. Zaidi ya hayo, najifunza kubadilika na kujifunza kutoka kwa wengine. Kushirikiana hunipa fursa ya kukua, kujifunza ujuzi mpya na kuona mambo kwa mtazamo mpya zaidi.

Swali la kuhamasisha, ni mahali pa aina gani panapo kufanya ujisikie huru, mtulivu na kama mwenye, ewe mwenyee bila kujilazimisha. Napenda kuwa mahali palipo tulivu, sarama na penye mazingira, yanayo nipa amani ya akili. Kwa ngu mimi, mahali pazuri sirazima pawe pa kukifahari au pa gharama kubwa. Mbari ni mahali panapo nifanya nijisikie nipo nyumbani moyoni. Mahali ambapo naweza kupumua kwa uhuru. Kufikiria kwa utulivu na kuwa mimi bila presha ya nje. Kwanza kabisa napenda sana mahali penye utulivu. Hapo ninamaanisha sehemu isiyo na kerere nyingi au msongamano wa watu. Utulivu hu nisaidia kuunganisha mawazo yangu, kupunguza msongo wa mawazo na kujitahi, kujitafakari. Naweza kuwa ni nyumba kijiji, bustani, au hatachumba tulivu ofisini, mahali paripo utulivu hunipa nafasi ya kusikiriza nafasi yangu. Piri, napenda kuwa mahali penye mazingira ya asiri, sehemu ziripo na miti, upepo safi, maji kama mto au pahari, hunipa furaha ya kipekee. Asiri hunifanya nijisikie karibu na uhai, hunikumbusha ni nye nyekevu wa maisha, na hunipa nguvu mpya. Kutazama miti ikitikiswa na upepo au kusikia sauti za ndege hunipa utulivu ambao haupatikani kiharahisi katika maeneo yenye shuguri nyingi. Pia napenda kuwa mahali palipo na watu chanya. Hata kama mahali ni pazuri kimazingira. Bila watu wazuri panaweza kukosa radha. Napenda mazingira ambayo watu wanaheshimiana, wasiriana vizuri na wanatoa hisia ya kukabili, kukubalika. Kaa karibu na watu wanao nitia moyo na kuniheshimu. Unifanya nijisikie salama na mwenye dhamani. Kwa upande mwingine, kuna nyakati napenda kuwa mahali paafara. Sehemu ambayo niko peke yangu au na watu watu wachache sana, hapo ndipo napata nafasi ya kufikiria malengo yangu. Kupanga maisha yangu au hata kupumzika akiri bila kujimgiviwa. Faraga hu ni saidi ya kujijua zaidi na kujitunza kihisia. Kazini au katika shugri za maendeleo napenda kuwa mahali palipo na mapangirio uwe wazi. Mangira ya liyo safi yenye utaratibu na ya sio na vurugu hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Mahali kama haya ongezea motisha na kunisaidia kutoa uwezo wangu bora bila usumbufu. Kihisia napenda mahali panapo panapo hisia ya usalama na uhuru kwa wakati mmoja, usalama na kuwa bira hofu na uhuru wa kuelezwa mawazo yako hisia zangu na nafsi wangu. Mahali panapo kuhurusu kuruhusu kwa wewe bira ku kuhukumiwa na dimu sana. Na ninapo pata mahali pa aina hiyo na padhamini sana. Pia napenda mahali penye usawa kati ya shugli na mapumziko. Si kelele nyingi sana wala kime kupita kiasi. Mahali ambapo kuna maisha lakini yan hayachoshi. Fano ni mta tulivu kahawa yenye watu wachache au eneo la wazi lenye nafasi ya kukaa na kufikiria. Kwa kumarizia napenda kuwa mahali palipo utulivu la asiri penye watu wema na panapo amani ya akiri na uhuru wakuwa na mimi mwenyewe.

Swali la kuhamasisha. Ni kampuni gani ya teknolojia. Unayoiamini kwa sababu ya mambo inayofanya. Si tu kwa ubora wa bidhaa au huduma yake. Bali pia kwa jinsi inavyoleta tija, usalama na mafanikio kwa watumiaji duniani. Kampuni ya teknolojia ninayoamini sana ni Google ambayo sasa ni sehemu ya kampuni mama alphabet. Si tu kwa sababu ni maarufu duniani bali kwa sababu inatoa zana na huduma zinazowezesha mawasiliano, utafutaji wa habari, elimu na maendeleo ya biashara kwa watu wengi zaidi bila vizuizi vikubwa. Kwa nini ninaamini Google? Kwanza inatoa huduma zinazonifanya maisha ya kila siku yawe rahisi. Google imebuni bidhaa ambazo ni sehemu ya maisha ya kila siku kwa mfano Google Search inakupa ufikiaji wa habari haraka na kwa urahisi. Gmail huduma ya barua pepe inayokutumia na mamilioni ya watu duniani. Google Map inaongoza mahali popote kwa njia ya ramani na maelekezo ya kuaminika. Huduma hizi hufanya kazi kwa usahihi na kwa urahisi na huifanya teknolojia iwe ya manufaa kwa watumiaji na wa kawaida kama mimi na wewe. Inanifanya pili inahifadhi faraja na usalama wa watumiaji. Google inawekeza sana katika usalama wa data na faragha. Ingawa kila kampuni ya teknolojia inakubaliwa na changamoto google ina njia za kulinda taarifa za watumiaji kupitia usimbaji fiche, taarifa za usalama wa akaunti na mipango ya kuzuia mashambulizi ya mtandao. Inachangia ubunifu endelevu. Google si tu kampuni inayotoa huduma za sasa, bali pia inaendelea kufanya utafiti wa kuendeleza teknolojia mpya. Kama vile akili bandia AI, huduma za kompyuta wingi cloud, na teknolojia za kubadiliana na matatizo ya ulimwengu. Kwa mfano, zana kama Google Translate, Google Lens na huduma za AI zinazochangia kuziba pengo la lugha na maarifa. Nne, inatoa zana za elimu na upatikanaji wa maarifa. Bidhaa kama YouTube, Google Class na Google Scholar zinaumuhimu mkubwa katika elimu na mafunzo. Zinaweza kusaidia mtu kujifunza ujuzi mpya kupata mada za kitaaluma au hata kujiendeleza kielimu bila gharama kubwa. Mazingira ya taifa na maisha ya kila siku. Katika nchi kama Kenya, huduma za Google husaidia sana watu kupata taarifa za kazi. Masomo biashara na huduma za serikali kwa urahisi zaidi. Hii ina athari kubwa kwa watu wanaotumia simu kompyuta au mtandao kila siku. Changamoto na cha uaminifu. Nilipopitia uzoefu wa kutumia huduma hizi kwa miaka mingi na kujionea jinsi zinavyofanya kazi. Kwa ufanisi na kwa msaada wa mara kwa mara hii ndiyo imeweka kwenye nafasi ya kusema kwamba Google ni kampuni ya teknolojia. Ninaiamini kutokana na dhamira yake, huduma zake na uaminifu wake kwa watumiaji wengi katika dunia.

Swali ya kuhamasisha, nimewahi kujuliza kwa nini usingizi ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Na jinsi idadi ya maisha, tunayo lala inavyoathiri afya yako, kazi yako na mahali na hali yako ya kihisia. Kwa kawaida, ninalala katikati ya masaa, saba hadi, nane kwa siku. Ama huwa ndio muda ninaosaidia mwili kwa akili kupumzika kikamilifu. Usingizi kwangu si jambo la hiari tu bali ni hitaji la msingi kwa vile chakula na maji. Napolala kwa masaa haya naamka nikiwa na nguvu, akili ikiwa imetulia na niko tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Kwa nini masaa haya ni muhimu kwangu? Kwanza kabisa usingizi wa kutosha hunisaidia kuongeza umakini na tija kazini. Nikiwa nimelela vizuri naweza kupanga kazi yangu vizuri. Kufanya maamuzi sahii na kushirikiana na watu bila kuchoka haraka. Lakini nikilala chini ya masaa sita mara nyingi nahisi usingizi mchana. Kichwa kizito na hata hasira ndogo ndogo zisizo na sababu. Pili usingizi unanisaidia kwa kiafya, mimi hutumia muda wa usingizi kujirekebisha, misuli kupumzika, kinga ya mwili huimarika na akili hupata nafasi ya kuchakata mambo ya siku. Gundua kuwa ni kila muda wa kutosha huwa sipati mafua mara kwa mara na mwili wangu huhisi mwepesi zaidi. Ratiba yangu ya kulala kwa kawaida najitahidi kulala kati ya saa kumi hadi saa kumi na moja usiku, kwa sasa za Afrika mashariki na kuamka asubuhi mapema kabla ya kulala huwa najiepusha na kutumia simu kwa muda mrefu kwani mwanga wa screeni unaweza kunifanya nishindwe kupata usingizi haraka. Badala yake napenda kutumia, kutumia, kupumzika kwa kina au kufikiria mambo mazuri yanayo nitokea siku hiyo. Usingizi na hali ya kihisia usingizi pia ni mchango mkubwa katikati ya kazi ya kihisia. Nikilala vizuri huwa na subira nafikiri kuwa utulivu na nahisi furaha zaidi, lakini nikikosa usingizi hata jambo ndogo linaweza kunikasirisha. Hii imenifundisha kuwa kula vizuri si kwa ajili tu, mwili tu, bali pia kwa mahusiano yangu ya na watu wengine. Je, kila siku ni sawa? Kuna siku chache ambazo nalala chini ya masaa saba hasa nikikosa, nikisoma, nikifanya kazi nyingi au kuna jambo la dharura. Lakini ninapojua nimekosa usingizi, hujitahidi kulipa deni la usingizi siku inayofuata kwa kulala mapema au kupumzika zaidi. Sitaki iwe tabia kwa sababu usingizi mdogo wa muda mrefu unaweza kuathiri afya. Ujumla, kulala masaa saba hadi nane kwa siku, kunanipa uwiano mzuri kati ya kazi, afya na maisha binafsi. Nimejifunza kuwa usingizi si uvivu, bali ni uwekezaji wa afya na mafanikio ya baadae. Kadri ninavyoipa usingizi dhamani ndiyo, maisha yangu ya kila siku yanavyokuwa bora zaidi.